Mimi usasisha vifaa vyangu maratu ninapopata taarifa ya toleo jipya. Ni muhimu sana kufanya hivi hili kuimalisha ulinzi didi ya vilusi na kubolesha utendaji wa simu au kompyuta yangu. Sipendi kusumbili kwa muda mlefu kwa sababu kuna sasisha mara kwa mara kuna zuhia matatizo ya kiufundi na kunanifanya nifurahie vipengele vibya vya kisasa.

Kila asubuhi mimi hupenda kuanza siku yangu kwa kukimbia mchanganyiko wa kilo mita tano nje ili kupata hewa safi. Mimi hufanya mazoezi haya mara nne kwa wiki kwa sababu yananipa nguvu na akili tulivu. Baada ya kumaliza, mimi hujihisi mwenye furaha mchangamfu na nikiwa na hamasa kubwa ya kukabiliana na majukumu yangu ya siku.

Ndio, mimi husoma gazeti kila asubuhi ili kupata habari mpya za ulimwengu na matukio ya kijamii. Kusoma kunasaidia kupanua uelewa wangu na kujua mambo yanayojiri nchini. Baada ya hapo, mimi hufanya mazoezi ya kukimbia mara nne kwa wiki asubuhi na mapema ili kuimarisha mwili wangu. Mazoezi haya yananifanya nijihisi mwenye nguvu na mchangamfu.

Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uwadirifu na maoni ya mbali ili kuongoza wengine kwa mafanikio. Ni lazima awe msikilizaji makini mnyenyekevu na mwenye uwezo wakufanya maamuzi wa magumu kwa haki. Zaidi ya yote, kiongozi bora huwajali watu wake na kuwatia moyo ili wafikie malengo yao kwa umoja na upendo.

Mimi hukaguwa barua pepe zangu mara nyingi sana, labda zaidi ya mara kumi kwa siku. Katika ulimwengu wa sasa, mawasiriano ya haraka ni muhimu. Hivyo najituma na kujitahidi nikitazama simu yangu kila baanda ya saa moja ili kuhakikisha sijapitwa na ujumbe wowote muhimu wa kazi au tahalifa binafsi kutoka kwa marafiki na jamaa.

Shughuli ninayo ipenda zaidi ni kusoma vitabu nikiwa nimepumzika bustanini. Inanisaidia kusahau changamoto za kila siku na kunipa maarifa mapya kuhusu ulimwengu. Pia, napenda sana kupika vyakula vya asili na kuwafurahisha marafiki zangu tunapo kutana mwishoni mwa wiki. Hali hii, unipa amani ya moyo, furaha tele na nishati mpya ya kuanza wiki vizuri.

Ndiyo, mimi huvaa miwani mara kwa mara hasa ninapokuwa nikisoma vitabu au kutumia kompyuta kwa muda mlefu. Na nisaidia sana kupunguza uchovu wa macho na kuona maandishi vizuri zaidi. Bila miwani, mimi upata maumivu ya kichwa haraka, hivyo imekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku hili nifanye kazi kwa umfanisi.

Nguvu zangu kuu kazini ni pamoja na uwezo wa kutatua matatizo kwa haraka na umakini mkubwa kwa maelezo madogo. Mimi ni mfanyakazi mwenye bidii ninayedhamini ushirikiano wa timu ili kufikia malengo ya pamoja kwa ufanisi. Pia nina uwezo mkubwa wa kujipanga na kusimamia muda wangu vizuri hata ninapofanya kazi chini ya ushirikiano.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuzungumza lugha nyingi za kigeni kwa ufasaha. Uwezo huu ungenisaidia kuwa siliana na watu wa tamaduni tofauti ulimwenguni kote na kuelewa mawazo yao kwa kina. Pia ingekuwa fulsa nzuri ya kukuza ushirikiano wa kima taifa na kufungua milango mipya ya maf mahalifa mbayo kwa sasa siwezi kuyafikia kwa ulahisi.

Mchezo wa olimpiki ninaopenda zaidi ni mbio za mita mia moja kwa sababu ya kasi na msisimko wake wa ajabu. Nakumbuka vizuri kumuona Usain Bolt akivunja rekodi, ilikuwa wakati wakusisimua sana. Nahisi hamasa kubwa kuona wanariadha wakijituma kwa nguvu zote. Jambo linalo nifundisha umuhimu wa nidhamu na uvumilivu maishani.

Mimi hupenda sana filamu za kusisimua na zile za kisayansi kwa sababu hunichochea udadisi wangu na kunipeleka katika ulimwengu wa kufikiria. Ninavutiwa na hadithi zinazo husu uvumbuzi wa kiteknolojia au maisha yangu anga mbali mbali kwani hunifanya nitafakari kuhusu mstakabali wa binadamu.

Mimi upendelea mikutano ya ana kwa ana ambayo ni mifupi yenye malengo yaliyo wazi. Aina hii ya mikutano inaniruhusu mawasiliano ya dhati, ushirikiano wa karibu na utatuzi wa haraka wa changamoto jambo ambalo huongeza ufanisi na kujenga mahusiano imara mahali pa kazi.

Mimi utumia mitandao ya kijamii mara kwa mara hili kuasailiana na malafiki na kupata habadi mpya ulimwenguni. Na nisaidia sana kuungana na watu wenye maslahi kama yangu kujifunza vitu vipya kila siku ingawa na jitahidi kuitumia kwa kiasi hili kulida muda wangu.

Mimi hupendelea kusimamia kwa sababu inanipa fursa ya kuongoza timu kuelekea malengo fulani na kukuza vipaji vya wengine. Najiona kuwa kiongozi mwenye maoni ambaye anayependa kueka mifumo mizuri ya kazi. Hata hivyo, niko tayari kusimamiwa pale ninapohitaji maelekezo ya kitaaluma. Ili niongeze ufanisi na kujifunza mbinu mpya za uongozi.

Vitabu ninayo mpenda zaidi nisha shaban Robert kwa sababu ya luga yake ya ldimu na mafundisho ya madili. Kazi zake zinani hamasicha kuwa mtu mbinifu na mwenye busara katika jamii. Ninaposoma vitabu vyake wakati wa mapumziko ya mchana, mimi upata utulivu wa akili na nishati mpia kuendelea na majukumu yangu ya kila siku kwa ufanisi mkubwa.

Mimi hujilinda dhidi ya vitisho vya mtandaoni kwa kutumia nenosiri imara na la kipekee kwa kila account yangu. Pia mimi huwa mwangalifu sana kutobonyeza viungo vinavyotiliwa shaka kwa yenye barua pepe ninazongoja kila siku. Kutumia programu za kisasa za usalama na kusasisha mifumo yangu hunipa amani ya moyo ninapovijali mtandaoni.